Napenda kununua nini zaidi? Napenda kununua vitu vya lazima kama chakula, hasa vyakula vyenye afya, pia hununua nguo na viatu hasa vya michezo kwa sababu vinanisaidia katika mazoezi na michezo. Wakati mwingine, hununua vifaa vya mawasiliano kama bundle ama kifaa cha simu ili kuwasiliana na kupata taarifa.

Wakati nahitaji msaada kazini wakati ninapo hitaji msaada kazini kwanza hujaribu kuelewa tatizo lenyewe kisha humuomba msaada mfanyikazi mwenzangu au kiongozi wangu kwa heshima na uwazi pia husikiliza ushauri ninaopewa kwa kutumia kuboresha kazi yangu mwisho hujifunza kutokana na msaada huo ili nisikumbane tena na tatizo hilo baadaye.

Ninawakaribisha wafanyikazi wapya vipi? Wafanyikazi wapya wanakaribishwa kwa kuwapa, mapokezi mazuri na ya heshima. Huanzishwa kwa wenzao na kuwaonyesha mazingira ya kazi. Pia, naelezea majukumu yao, sheria na malengo ya kazi ili wajisikie huru na kujiamini. Hapa msaada na ushirikiano wa mwanzo husaidia wajisikie kuwa sehemu ya timu haraka.

Eeh, napenda maua. Ndiyo, napenda maua. Napenda maua kwa sababu huleta, uzuri na amani ya moyo. Pia, maua husaidia kuboresha mazingira, kutoa hewa safi, na kuvutia viumbe kama nyuki ambao ni muhimu kwa mazingira. Rangi na harufu ya maua hunifanya nijisikie vizuri na kupunguza msongo wa mawazo.

Jukumu gani nalopenda zaidi kazini? Napenda ni kushirikiana na timu na kusuluhisha changamoto. Napenda kwa sababu ininalipa nafasi ya kutumia uwezo wangu kwa mawasiliano, kupanga na kuongoza. Pia, kufanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya timu na kuona matokeo chanya ya kazi yangu kutanipa furaha na kuridhika. Hii kazi pia hunifundisha uvumilivu, nidhamu na jinsi ya kufanya maamuzi bora chini ya shinikizo.

Nakula nini mara nyingi ya asubuhi? Mara nyingi kwa chakula cha asubuhi, nakula chakula yenye afya na nguvu. Kwa mfano, mara nyingi nakula mayai, chapati au uji. Na matunda kama ndizi au tofa. Pia huwa na kinywaji cha afya kama maziwa au maji. Hii inasaidia kunipa nishati ya kuanza siku vizuri na kufanya mazoezi au kazi yangu kwa ufanisi.

Kinywaji ninacho kipenda zaidi ni chai. Napenda chai kwa sababu inanipa nguvu na utulivu, hasa asubuhi au jioni. Chai hunisaidia kuanza siku vizuri na pia kunituliza baada ya shughuli nyingi. Nakumbuka mara nyingi hunywa chai ya asubuhi kabla ya kazi au mazoezi, na wakati mwingine jioni nikiwa na familia au marafiki. Hii hunifanya nijisikie karibu na watu na kupumzika. Ninapokunywa kunywa chai, najiskia nimechangamka na nikiwa na amani ya moyo hunisaidia kufikiria vizuri na kuendelea na shuguli zangu kwa nguvu. Hii ndio sababu chai ni kinywaji ninacho kipenda zaidi.

Naenda maktabani mara ngapi, kawaida, naenda maktabani mara mbili au tatu kwa wiki, kulingana na mahitaji yangu ya kusoma au kufanya utafiti. Naenda maktabani ili kusoma vitabu, biashara au taarifa muhimu nafanya kazi za elimu au biashara. Maktaba hutoa mazingira ya kimya na yenye umakini ambao hunisaidia kuzingatia vizuri na kujifunza kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, nawafahamu jirani zangu. Napenda kuwa na uhusiano mzuri nao kwa sababu kusaidiana. Kushirikiana na kuishi kwa amani. Mara nyingi tunasaidiana katika shughuli za kila siku kama kushughulikia tatizo ndogo au kushirikiana kwenye starehe za jamii. Kuwafahamu jirani kunanisaidia kujisikia salama, furaha na mshikamano wa kijamii ndani ya mtaa wangu.